Ningetaka kuzungumza kuhusu labda mambo tafauti tofauti ambayo ningetaka kubadilisha. Ningetaka kubadilisha nidhamu ya wakati. Kwa mfano naweza amuka saa kumi na mbili ya asubuhi kila siku badala ya saa kumi. Naanza kwamka mapema ili nipate muda wa kupanga siku yangu kusali na kufanya mazoezi. Pia ningetaka labda kuboresha usimamizi wangu wa fedha. Kwa mfano napokea pesa lakini zinaisha bila kujua zilipoenda hivi ningetaka kuandika matumizi yangu ya kila siku na kueka akiba hata kidogo kila mwezi Kwani ninaona kwamba ninathofika kila siku katika labda uboreshaji wangu wa kifedha na pia ningetaka pia labda kuboresha afia ya mwili Pia naona kwamba ninakaa muda mrefu bila kufanya mazoezi hivi nitakua natembea angalau dakika 20 adi dakika 30 kila siku na kufanya mazoezi mepesi nyumbani Pia ningetaka labda kuboresha mawasiliano mazuri Kwa mfano unapata kwamba nakasirika haraka na ninapozungumza na watu sana sana hivi ningetaka kwamba nijifunze kusikiliza kwanza na kuzungumza kwa upole Hata kama hatukubaliani na watu hivi ningetaka kuboresha uhusiano wangu na watu Pia ningetaka labda kuboresha kujiamini Ninaogopa kuzungumza mbele ya watu kwa sababu ninaona sijatosha Pia ningetaka kwamba niboreshe na nijikumbushe uwezo wangu wa kuwanza kujieleza polepele bila kujitharau ama kuona kana kwamba watu wataweza pale kunithofisha Pia ningetaka labda kuimarisha ama kuuja kuboresha elimu na marifa Kwa mfano ninatumia muda muingi kwenye simu bila kujifunza kitu kipia hivi naona kwamba muda wangu unayoyoma na sijeweza labda kufanya jambo wambayo linaweza likanisaidia katika siku za usoni hivi ningetaka sana kuboresha elimu yangu na pia ningetaka kwamba nikue nasoma nakala, natazama video za elimu na pia kujifunza ujuzi mpia mutandaoni. Hivi naona kwamba nikifanya hivyo nitakuwa nimejiboresha mimi mwenyewe na nimeboresha nafsi yangu.

Harufu zina mchango mkubwa sana katika maisha yangu ya kila siku kwa sababu zinauwezo wa kubadilisha hisia kumbukumbu na hata hali ya moyo. Kuna harufu fulani ambazo ni nazipenda sana kwa sababu huniletea amani furaha na faraja ya kipeke. Kwanza napenda sana harufu ya maua ama pale ya mvua inayonyesha kabla ya baada ya jua kali. Harufu hii inanikumbusha upya wa maisha na matumaini mapya. Huleta utulivu moyoni na kunifanya ni hisi kama dunia imeoshwa na kuanza upya. Ni harufu ya asili ambayo haitaji kutengenezo na binadamu. Pili, napenda harufu ya maua. Hasa harufu safi ya bustani. Harufu ya maua hunipatia furaha na hunifanya nijisikie karibu zaidi na uzuri wa uumbaji wa Mungu. Linanifanya nihisi upendo upole na amani ya ndani. Tatu, napenda harufu ya chakula kinapopi kwa hasa wakati wa asubuhi au jioni. Harufu ya chakula huashiria umoja wa familia upendo na ukarimu. Hunikumbusha nyakati za kukaa pamoja na wapendwa wangu na kushirikiana. Pia napenda harufu ya sabuni au manukato mepesi kwa sababu hunipa hali ya usafi na kujiamini. Harufu nzuri hunifanya nijisikie nadhifu na tayari kukabiliana na siku yangu. Kwa ujumla harufu ninazozipenda hunisaidia kupumzika, kufurahia maisha na kuthamini mambo madogo lakini yenye maana kubwa harufu ni zawadi ndogo lakini yenye nguvu kubwa katika maisha ya mwanadamu.

Kuboresha michakato ya kazi ni jambo muhimu sana katika kufanikisha malengo na tahasisi au mahali pa kazi. Mchakato mzuri wa kazi huondoa huokoa muda, hupunguza makosa na kuongeza ufanisi kwa ujumla. Ili kufanikisha hili, kuna hatua kadhaa muhimu zinazoweza kufuatwa. Kwanza ni muhimu kutambua na kuelewa mchakato wa kazi uliopo. Hii inahusisha kuchunguza jinsi kazi inavyofanyika kuanza mwanzo hadi mwisho. Na kwa kufanya hivo ni rahisi kubaini changamoto, ucheleweshaji na hatua zisizo na lazima ambazo zinahitaji kuboreshwa. Pili ni vyema kupanga kazi kwa mpangilio mzuri kuweka ratiba na mgawanyo wa majukumu kusaidia kila mfanya kazi kujua wajibu wake. Hiu hupunguza mchanganyiko na kujirudiarudia kazi zisizo na maana. Tatu mawasiliano bora. Msingi wa kuboresha mchakato wakazi. Wafanya kazi wanaposhirikiana vizuri, hushirikiana taarifa, ushirikishana taarifa kwa wakati na kusikilizana kazi husonga mbele kwa urahisi na kwa kasi. Nne, matumizi ya teknolojia na zana sahihi huchangia sana kuboresha mchakato wa kazi. Mfumo wa kidigitali programu za kupanga kazi na kuhifadhi tarifa hupunguza matumizi ya karatasi na kuongeza ufanisi. Pia ni muhimu kutoa mafunzo kwa wafanyakazi ili waende, waendani na madibadiliko mapya. Mafunzo huwasaidia kuongeza ujuzi, kujiamini na kufanya kazi kwa ubora zaidi. Mwisho, tathmini ya mara kwa mara ya mchakato wa kazi ni muhimu. Kupitia tathmini taasisi inaweza kuona kama maboresho yaliyofanywa yanafanya kazi au kama yanahitaji kurekebishwa zaidi. Kwa ujumla, huboresha michakato ya kazi, kuboresha mchakato wa kazi kunahitaji ushirikiano, mipango mizuri na utayari wa kubadilika, maboresho haya huleta tija, kuridhika kazini na mafanikio ya muda mrefu. Naam na pia kuboresha mchakato wa kazi pia huzingatiwa sana katika labda hatua zote zinazofuata ili kazi ikamilike kwanza mwanzo hadi mwisho pale mchakato wa kazi unapokuwa mibovu kazi huchukua muda mrefu makosa huongezeka na motisha ya wafanyakazi kupungua. Hivyo basi ni muhimu kuchukua hatua madhubuti za kuboresha michakato hii ili kuongeza ufanisi na tija. Kwanza kabisa, hatua ya msingi katika kuboresha michakato ya kazi ni kuchambua mchakato uliopo kwa kina. Kupanguza, kupanga kazi kwa mpangilio mzuri na wenye malengo wazi. Kila mfanya kazi au mshiriki wa kazi anapaswa kuelewa wajibu wake. Muda wa kutekeleza kazi na matokeo ya nayo tarajiwa, mpangilio mzuri pia hupunguza mchanganyiko na husaidia kila mtu kufanya kazi kwa ufanisi bila kusukumana au kupoteza muda. Tatu, mawasiliano bora kazini ni ngumzo muhimu sana za kuboresha michakato ya kazi. Mawasiliano duni husababisha kutoelewana migogoro na makosa yasiyo ya lazima. Ni vyema kuweka njia wazi na za mawasiliano kama mikutano ya mara kwa mara, taarifa zilizoandikwa au matumizi ya teknolojia ya mawasiliano. Wafanyakazi wanapohisi wanasikilizwa au kushirikishwa, wanakuwa tayari kushiriki mawazo au kuboresha kazi. Matumizi ya teknolojia ya kisasa, huchangia kwa kiwango kikubwa sana katika kuboresha michakato ya kazi. Programu za kupanga kazi mifumo ya ma ya kuhifadhi tarifa za zana na mawasiliano ya kidigitali husaidia kupunguza kazi za mikono na kuongeza kasi ya utekelezaji. Teknolojia pia usaidia kufuatilia maendeleo ya kazi na kutambua mapema changamoto zinazojitokeza. Mafunzo na kuendelea pia kuendelea kwa wafanyikazi ni jambo linalopaswa kupu, lisilopaswa kupuuzwa.

Olimpiki ni mashindano makubwa ya kimataifa yanayo wakutanisha wanamichezo kutoka mataifa mbali mbali duniani. Mchezo hii huleta umoja amani na mshikamano miongoni mwa watu wa mataifa tofauti tofauti. Kati ya michezo yote iliyo shindaniwa katika olimpiki, kuna mchezo mmoja ninaupenda sana kwa sababu ya mvuto wake. Ushindani wake na mafunzo ninayojifunza katika mchezo huo.

Mchezo ninaoupenda sana katika olimpiki ni mbio za riadha, hasa mbio za masafa marefu, mchezo huu hunivutia kwa sababu unaonesha uvumilivu, nidhamu na nguvu ya akili ya wanamichezo, mbio za riadha zinahitaji maandalizi makubwa mazoezi ya mara kwa mara na kujituma bila kuchoka, kwanza kabisa napenda mbio za riadha kwa sababu zinahitaji vifaa vingi bila zina tegemea uwezo binafsi wa wanamichezo.

Na kinachohitajika sana ni mwili wenye afya moyo wa kujituma na nia ya kushinda. Hii inanifundisha kuwa mafanikio yanayo hayatokani na vitu vya gharama kubwa bila yanayotokana na juhudi na nidhamu. Pili, mbio za masafa marefu hunifundisha subira na uvumilivu. Wanamichezo hukimbia kwa muda mrefu bila kukata tamaa. Hata wanapochoka.

Napenda kusherehekea mafanikio ya timu kwa njia ya heshima kubwa ambayo mimi husherehekea nayo duniani kupitia riadha. Wanariadha wa Kenya wamekua wakishinda medali nyingi katika olimpiki. Jambo linalo nifanya nijivune nchi yangu. Mafanikio yao hunipa motisha ya wakufanya bidii katika masomo na maisha kwa jumla.

Aidha mbio za riadha huwonyesha ushindani wa haki na heshima wanamichezo ushindana kwa nguvu zao lakini mwisho wa mashindani hupeana heshima bila kujali nani ameshindwa nani ameshindwa hii unifundisha umuhimu wa kujiheshimu wengine hata katika ushindani kwa upande mwingine mchezo huu huchangia afya njema ya mwili na haki.

Naam mimi hupenda sana kujaribu vyakula vipya maanake labda wahenga waliweza wakasema kwamba mtu ambaye labda hatembei anadhania kwamba mamake tu ndo anajua kupika ama ndiye tu anayejua kupika chakula kitamu. Lakini mimi hupenda sana kutembea, nikitembea pale Tanzania, nikirudi huku Kenya na pata kula chakula kipya ili labda niweze kupata labda mifano mingi ya chakula ambayo naweza nikajivunia.

Naam umeniuliza swali nzuri sana napenda kuandika kwa mkono au kutumia kompyuta hivi mimi nasema kwamba napenda sana kuandika kwa mkono kwani hiyo ndio jinsi ambayo mimi nimekua nikiandika kutoka utotoni hivi nikitumia kalamu yangu na mkono wangu nikaweza kuandika na nilikuwa napenda sana sana kuandika kushiriki katika uandishi wa insha na kushiriki katika uandiki uandishi pale darasani.

Mimi napenda sana labda mwezi wa Juni maanake. Huo ndiyo mwezi mimi niliweza kuzaliwa. Hivi nilizaliwa Juni tarehe kumi na tisa. Na'am, na ilikuwa ni siku labda ya Wednesday, kama vile wanaposema pale kwa kimombo. Hivi naipenda sana naupenda sana mwezi wa Juni.

Na mimi hutazama sana video pale kwenye labda YouTube pale hivi maanake ni mtandao ambao ni mzuri sana katika kutazama filamu maanake pale utapata video za kila haina hivi ukiweza labda kutaka kuzipata utazipata pale zote.

Ningependa sana kujifunza kutumia kompyuta bila kushinda labda nikiangalia, nikisumbua wenzangu, nikiuliza hivi kompyuta inatumiwaje hivi. Ningetaka sana kukua na ujuzi mpya katika utumizi wa kompyuta. Hiyo ndilo jambo ningetaka kujua.

Nam sana, mi napenda kucheza sana mchezo ya video pale, ambapo labda inaitwa GTA, hivi sijui kama unajua, napenda sana mchezo ya video, manake inaburudisha na inafanya akili, inakuwa rahisi kiasi, baada kushinda nikifanya kazi ngumu hivi nikipata kucheza mchezo ya video, napata labda akili imepata kuburudisha.

Na mimi hufanya mazoezi ya mwili mara moja kwa siku, mimi huwakishisha kwamba kila siku nimeweza labda kuuzoeza mwili wangu kufanya mazoezi. Ili ni kaweza kuwa na afya njema na damu yangu ni si kaweze kuwa na labda kilo mingi ama damu yangu ikakosa labda ku zunguka kwenye mwili kwa ajili ya kukosa labda zile mazoezi mazoez.

Mimi sana sana hupenda upepo wakawaida kuliko isi. Maanaake upepo wakawaida unachangiwa sana sana na miti, mito, na sana sana hua. Inachangia sana katika afia bora ya mwanadamu. Ndo maanaake ikawa ni kuamba ni hewa safi.

Ningetaka sana sana kumpa mtu ambaye anayanza kazi. Mishauri kwamba haweze kufanya kazi kwa bidhi na haweze kutia bidhi sana. Na asiweze sana sana kuzingatia mshahara kuwani hayo tu ni mapato ya kawaida. Hakaweza kuzingatia kazi sana sana na kama ni kazi ambayo labda anaweza haka.

Naam, ningependa sana sana kujifunza historia manake. Naona wazazi wetu wa kitambo ama pale wahenga wetu walikuwa pale zamani ningetaka pia kujua labda vile walikuwa wanafanya mambo katika enzi hizo na ningeweza pia kutaka kujua labda walikuwa.

Ah mimi sana sana hukunywa kahawa wakati wa baridi kali na pia najifunika kwa blanketi zangu ambazo labda zina joto na pia nazingatia sana kuto shiriki katika kunywa maji baridi sana na pia kuto shiriki kuwa nje wakati wa baridi sana sana.

Naam hali ya hewa sai kuna mawingu na naona kwamba haya mawingu nimehusi sana hivi labda kukanyesha na pia nasikia baridi kidogo ndo manake nimeweza kuivalia sweta yangu wambayo huunipea joto wakati wowote nipo posikia baridi na.

Na mimi sana sana hupenda kuamka kufanya kazi za nyumbani wakati wa asubuhi, nikishamka mimi huhakikisha kwamba kila vyombo vya jikoni vyote vya kupikia na pamoja na vyakula, vya kulia vina ni visafi na ninahakikisha kwamba nyumba imeweza kuwa safi na ya kupenda.

Programu yenye hutumika kila siku labda ikue ni hile tunayo ita labda vyombo vya kimtandao sana sana ambayo hutumika sana sana na pia programu ingine ambayo hutumika ni hile yenye ya labda ya kupiga simu manake simu sana sana husika katika mawasiliano.

Mimi sana sana sihusiki katika mchezo ama mpira wa besiboli lakini najua kwamba wakati mkuu kabisa ni wakati ambao labda wameweza kushinda na pia unapata kwamba wameweza pia na wakati wa sherehe na wanasherehekea wenzao sana ambao wamewasaidia katika ushinda.

Hapana mimi sipendi kuzungumza kuhusu siasa, manake roho yangu kabisa haiko katika uongozi. Roho yangu sana sana hua katika labda mimi mwenyewe hua katika nafsi yangu roho yangu, maisha yangu ya kila siku hivi sioni sana sana umuhimu wa kuzungumza kuhusu siasa sana sana manake hata sina mtu wa kuzungumza naye kuhusu siasa.

Naam ningependa kujifunza sana sana Labda lugha ya kimombo ili nikaweza kuishika sana sana na nikaweza kuongea labda kwa ile Level ambayo ningetaka kukuwa naongea nayo maanake mimi napenda sana kuongea katika kuzungumza katika.

Na chakula cha jadi ambacho mimi nakipenda ni chakula ambacho kilikuwa kinaitwa mkate ule mkubwa maanake Unaopata katika zile enzi za mababu zetu waliweza kupikiwa mikate ambayo haikuwa imewekwa mafuta Ilikuwa mikate ambayo ilikuwa tu ni mkate ambao ni unga tu umeshiriki katika ku.

Mimi husherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kushiriki katika kupigwa picha, kujipeleka huko nje nikaone mandhari mapya, na ni kujipeleka pia niende nikaogelee. Mimi hufurahia sana siku yangu ya kuzaliwa maanake ni siku ambayo labda niliweza kupata uhai na pia namshukuru sana mamangu kwa kuweza kunileta.

Unanzaje muradi mpia wakazi hivi unanza tu pole pole na kujipanga tu kiasi kuwa na mfuatilio mzuri kushirikiana na watu wengine hili wakaweza kukuonesha labda miradi mipia ya kazi na pia usikue peke yako maanake itaweza labda kukuletea matatizo pale ukianza labda jambo mpia ni lazima.

Mimi sana sana huweza kunywa kahawa, nikizingatia kunywa kahawa kila asubuhi najipata kwamba nina nguvu maradufu ikilinganishwa na wakati ambao sijiaweza kushiriki katika kunywa kahawa. Hivi mimi napenda kahawa ukilinganisha na chai.

Mimi baada ya siku mrefu mimi upumzika kwa kujiandalia chakula ambacho mimi nakipenda na hakikisha kwa mba labda ni meweka filamu ambayo mimi upenda. Hivi ni kila chakula na hakikisha kwa mba na naangalia filamu ambayo napenda hivi kujiburudisha baada ya siku.

Naamu, nimeweza kununuwa tikiti za tukio ambapo nilienda pale labda kwenye chumba kikuu pale kwenye barabara ambayo inaelekea ukutika nikaweza kuingia pale chumbani nikapata kuenda kuangalia filamu pamoja na wenzangu hivi tuliweza kununuwa tikiti.

Hekima ambayo nimejifunza mashani ni kuwa mtu ambaye labda na msimamo. Unapata kwamba kama huja lala umeamka hivi, hauwezi kuwa wakati mmoja umeamuka hivi. Kama huja mka umelala kama huja lala umeamka hivi nimejifunza sana sana kuwa na msimamo.

Zawadi ambayo labda nimiweza kuipokea nzuri sana ni zawadi ambayo ni kiatu. Kiatu ambacho labda dadangu aliweza kunitunu katika siku yangu ya kuzaliwa hivi. Naona kwamba hili hiyo ndiyo labda zawadi ambayo dhamana sana nishawai kupa.

Kitu ambacho sana sana kinafanya mazingira ya kazi yawe mazuri ni ile hewa ya kufanya kazi. Unapata kwamba mpo wote wafanyi kazi hapo na mnaweza labda kusaidiana katika kimaadili na kusaidiana katika ile kazi ambayo mnafanya. Unapata kwamba mtu mmoja ana uhodari katika jambo mmoja na mga.

Mchazaji bora zaidi wa mpira wa kikapu ni mchezaji ambaye anajua ule mpira yaani ana uhodari ndani na nje katika kuucheza ule mpira hivyo ukiwa katika labda uwanja unaweza kumuona mchezaji mzuri sana wa kikapu hata anakumbuka oni ambaye alikuwa na.

Na mimi kitu ambacho nafanya katika illi nilinde mazingira ni kuhakikisha kwamba situpi takataka ovyoovyo hivi ni labda nikila switi pale ama nikila biskuti pale nahakikisha kwamba hilo karatasi amabayo ilikua imefunga ile switi nahakikisha kwamba nimeiweka katika labda pochi langu hili nikirudi nyumbani niweze kuitupa mahali panapofaa.

Shughuli zangu siku ya mvua sana sana hua labda kuuza mwavuli. Unapata kwamba ile shughuli ya kuuza mwamvuli wakati wa mvua hua imenoga sana. Maanake kila mtu anakimbizana mahali ambapo ataweza kupata mwamvuli. Na pia mwamvuli husahaulika sana katika magari hivyo unapata kwamba aslimia kubwa ya watu haina mwamvuli.

Mimi uhusiano ambao ni nao na wazee wangu ni usiyano maalumu zaidi manake mimi huwaomba maarifa na hakikisha kwamba labda makosa ambao ya waliweza kufanya wakiwa katika umri wangu wapo labda zamani sitaweza kuyarudia hivi na wauliza kwamba hivi ungekua kama mimi saa hiii ni nini ambacho ungefanya labda.

Sana sana tabia ambayo napenda kwa wengine ni labda ule umaarufu wa kuweza labda kufanya kazi yao na kuzingatia kazi zao labda nasiku inaisha hivyo unapata kwamba mtu ameketi ameweza kukisoma kitabu na akakimaliza hivi mimi labda napenda hilo sana maanake mimi hujipata katika hali ngumu.

Mimi sana sana hupenda kucheza mpira wakandanda hivi supendi sana kutazama kama kuucheza maanake mimi napenda kucheza sana na ninapenda kwa kufanya mazoezi hivi nikicheza najiskia kwamba mimi ni mtu maarufu sana hivi nikicheza nasikia kwamba mwili wangu unasonga na nasikia nikiwa damu ikichemka vizuri.

Mimi data yangu sanasana, mimi hui hifadhi katika labda vitabu vyangu hivi naiandika chini hili kuhakikisha kwamba sitaweza kusahau. Na pia nina kitabu kimoja ambacho nimeandika data zangu zote hivi. Data zangu haziwezi labda zikapotea ama zika patana na mtu ambaye labda hana nia nzuri.

Sana sana mimi hutumia simu yangu katika mawasiliano, mimi huwasiliana na familia, marafiki, labda wafanyikazi wenzangu, mimi hu. Pigia watu ambao labda ninataka labda tusaidiane kijumula hivi, simu yangu sana sana hunisaidia katika mawasiliano.

Mimi sana sana, mimi timu ambayo naipenda sana ni Manchester United hivi. Ni timu ya uingereza, lakini ni timu ambayo ninaweza kuipenda sana hivi. Mtu ambaye alifanya, nikaweza kuipenda, alikuwa labda mjomba wangu. Ambaye alikuwa anaipenda sana, nikiwa mtoto na nilikuwa napenda sana mjomba wangu hivi. Ikabidi nimependa pia na timu yake.

Mimi hutumia sana sana kompyota katika labda kuulizia kazi, kupata kazi na pia kuangalia filamu zangu ambazo nazipenda wakati sisikii labda kuangalia tv hivi. Kompyuta yangu mimi sana sana hutumia katika kazi za mikono hivi ama za.

Hivi marafiki wangu wapya nawashahuri sana, na wakili, nawahimiza sana waweze kuwa na tabia mzuri, waweze kujenga maisha yao wakiwa wadogo, na pia waweze kuchukua miundo msingi mzuri sana, waweze kuchukua mifano mzuri katika labda watu ambao wame.

Mimi sana sana huendeleza masomo yangu ilikuhakikisha kwamba uzalishaji wangu umeweza kuwa ni wakuheshimika na pia labda ni mfano ambao labda watu wanaweza wakapewa hivi nahakikisha kwamba kila siku najifunza mambo mapya na kila siku nahakikisha kwamba sijalala kama.

Mimi sana sana upenda kitanda kizuri maana kia kitanda kigumu kitafanya nikaumwe na mgongo na pia usiku ni wakati ya ambao labda mtu anaweza hakapumzika hivi kupumzika kwenye kitanda kigumu sana sana uenda ikawa labda Sijambo nzuri sana hivi labda mimi napenda kitanda kizuri.

Sana mimi napenda hisabati Manake hesabu huhusu namba na mimi napenda namba mingi hivi Pia nikihesabu pesa nasikia vizuri Nikihesabu watu nasikia vizuri hivi Mimi upenda hesabu sana sana sana na ilikuwa somo langu ambaro nilikuwa nalipenda kuliko.

Mimi sana sana upenda brokoli maanake ni mboga ambayo labda ina vitamini nyingi sana. Na pia brokoli hukaa vizuri, na pia inapandwa katika labda sehemu ambayo mimi naishi hivi. Ni mmea ambao unaweza kunawiri sana katika sehemu hizi.

Mimi sana sana sipendi baridi wala joto hivi napenda labda hapo katikati hewa vugu vugu hivi nisikuwe na baridi sana na nisikuwe mwenye joto sana. Mimi hupenda hapo katikati manake baridi sana uleta labda magonjwa na pia joto mingi sana uweza labda ikaharibu ngozi yangu ambao ni nyeupe na nzuri.

Mimi napenda labda kulala mapema ili niweze kurauka mapema manake Mimi nikirauka mapema mimi hua labda ni mtu mchangamfu sana na ninaweza nikafanya kazi zangu kwa urahisi nikiwa nimeamka mapema. Hivi mimi sipendi labda kulala.